Nahitaji kwenda kwa msusi. Nywele zangu zinarefuka sana. Nitapunguza kiasi kidogo. Sio sana. Naomba pia kuna wazuri. Ziwe safi na laini. Nna mafuta mazuri nyumbani. Nitayatumia bada ya kunawa. Kujitunza ni muhimu sio ujimu. Mwili wetu unastahili huduma nzuri. Nitakanguza uso wangu pia. Tumia krimu ya ngozi. Jua linakausha ngozi sana. Lazima niitumie vilivyo, nitakata kucha zote ziwe safi na fupi, watu wanapoona mtu mzuri, wanajua anajitunza naomba niwe mtu wa namna hiyo.